Mchezo wangu ninaopenda katika olimpiki ni mbio za mbio za urefu wa mita mia moja kwa sababu ni wa kusisimua sana na huonyesha kasi nguvu na ustadi wa kipekee wa wanariadha. Napenda mchezo huu kwa sababu kila sekunde inahesabiwa na kila mchezaji anapigana kwa nguvu yake yote kuhakikisha anashinda. Ni mchezo unaonifanya nisikie msisimko mkubwa kila wakati napouona mchezaji akipiga hatua za haraka sana kuelekea mstari wa mwisho. Kumbukumbu yangu ya kufuraisha ni wakati nikiona mchezaji maarufu akishinda kwa rekodi ya dunia. Jambo linalonifanya nicheke na kushangilia kwa furaha. Ningependa pia kuangalia mchezo mwingine ya olimpiki kama mbio za kuogelea mpira wa kikapu na riadha ya umbali mrefu. Lakini mbio za mita mia moja ndizo zinazo, ninazopenda zaidi. Wakati wa kuangalia mchezo huu najisikia mchangamfu sana nikiwa tayari. Kushangilia, kushinikiza hisia zangu na kushiriki msisimko huo na marafiki na familia. Kwa kweli ni mchezo unaonifanya nisikie furaha ya kipeke na msisimko mkubwa kila wakati wa olimpiki.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili ya kuishi kwa upendo, heshima na huruma kwa watu wengine. Naamini kwamba imani ipaswi kuwa tu juu ya ibada, bali pia juu ya jinsi mtu anavyoishi kila siku. Jinsi unavyotendea watu, unavyo saidia wenye uhitaji na unavyotunza jamii inayokuzunguka. Aidha, sala na kutafakari pia ni sehemu muhimu kwangu. Kwa sababu hunisaidia kutulia, kumarisha imani yangu na kunikumbusha kuwa na shukrani kwa maisha yangu. Dini kwangu ni mwongozo wa madili na tabia njema na inanisaidia kufanya maamuzi kwa uwajibikaji na kwa moyo wa amani.

Mimi hufanya mazoezi ya mwili takribani mara tatu hadi nne kwa wiki. Kawaida napendelea kufanya mazoezi ya asubuhi kwa sababu wakati huo mwili wangu huwa na nguvu zaidi na akili inakuwa bado iko freshi. Mazoezi yangu mara nyingi yanajumuisha kukimbia kwa umbali mfupi kufanya mazoezi mepesi ya kunyanyua mwili na wakati mwingine yoga ili kunyoosha misuli. Naamini mazoezi ni muhimu kwa sababu hunisaidia kuimarisha afya ya mwili kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini katika shughuli zangu za kila siku. Baada ya mazoezi huwa najisikia mchangamufu na mwenye nguvu mpya za kuendelea na majukumu yangu ya siku.

Njiri nayotumia kupumzika mara nyingi ni kusikiliza mziki mtulivu na kutumia muda pekee yangu katika mazingira ya utulivu. Muziki hunisaidia kutuliza mawazo na kunifanya nijiweke mbali na msongo wa kazi au shughuli za kila siku. Wakati mwingine pia, mi hupenda kutembea kwa mwendo wa pole pole jioni ili nipate hewa safi na kufikiri kwa utulivu. Niligundua njia hii ya kupumzika baada ya kugundua kuwa mara nyingi ninapokuwa na shuguli nyingi. Akili yangu huwa inachoka haraka. Pumzika kwa njia hii hunisaidia kurejesha nguvu na kuimarisha umakini. Baada ya kupumzika huwa najisikia mwepesi, mwenye furaha na nikiwa na nguvu mpya za kuendelea na majukumu yangu.

Ndiyo, mimi napenda zaidi kupaka rangi kuliko kuchora kwa sababu kunanipa uhuru mkubwa wa kuonyesha hisia na mawazo yangu kupitia mchanganyiko wa rangi. Kupaka rangi hunifanya nijisikie mtulivu na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Hasa ninapokuwa nimetumia siku ndefu nikifanya kazi yao kushugulika na majukumu mengi. Wakati mwingine mimi hupenda kutumia rangi zinazofanana ili kuunda mandhari tulivu na wakati mwingine hutumia rangi angavu kuonyesha furaha au msisimuko. Ingawa si mtaalamu shuguli hii inanifanya nijisikie huru mwenye ubunifu na nikiwa na furaha.